Chakula ninachokipenda zaidi ni nyama choma na hupendeza zaidi nikila kwenye vibanda vya kijadi vinavyotumia makaa halisi ladha yake ni tamu yenye harufu ya moshi na laini inapopikwa vizuri nakumbuka mara ya kwanza kuionja nikiwa mdogo nilipokuwa na familia yangu kwenye sherehe ya kijijini. Ndugu yangu mkubwa ndiye aliyenifahamisha kuhusu ladha yake ya kipekee. Mara ya mwisho kuila ilikuwa wikendi iliyopita na bado naitamani hadi leo.

Mimi hulea nywele zangu mara kwa mara kulingana na hali yake. Kawaida hupakwa mafuta, kunawa na kupangiliwa angalau mara mbili hadi tatu kwa wiki. Hii husaidia kuziweka zikiwa safi, laini na zenye afya. Kua makini na nywele kuna nisaidia kujihisi vizuri na kuonyesha hadhi ya mtu katika jamii.

Ninapoanza kazi, mimi upanga vipaumbele vyangu kwanza na kuangalia orodha ya majukumu ya siku. Kisha huchukua kazi muhimu zaidi, kuanzia kwanza ili kuhakikisha ninamalizia kwa ufanisi. Pia, hupanga mazingira yangu ya kazi ili niwe na utulivu wa kwanza kwa akili safi.

Ninapo karibia muda wa mwisho wa kazi au mradi na panga shughuli zangu kwa uwangalifu. Napima kipaumbele ya kila jukumu na kuhakikisha mambo muhimu yametimizwa kwanza. Pia napumzika kidogo ili kuweka akili safi kisha nimalize kazi kwa umakini na kwa wakati. Kuhakikisha kila kitu kime kamilika vizuri.